Kama nigechagua uwezo nigependa kuwa nao, nigechagua uwezo wa kuelewa na kuwasiliana na watu wote duniani bila kikwazo au lugha na utamadumi uwezo huo ungekuwa muhimu sana kwa sababu ungeleta watu karibu. Nigeweza kueleza hisia mawazo na mitazamo ya watu kutoka sehemu tofauti ya dunia bila kupotoshwa Mara nyingi migogoro hutokea kwa sababu ya kutoelewana Hivyo uwezo huo ungeweza kusaidia kupunguza migogoro na kuongeza amani na ushirikiano baina ya nchi Pia uwezo huo ungekua msaada ya mkubwa katika elimu na kazi Nigeweza kujifunza maarifa kutoka kwa mtalamu na tamaduni za nchi mbali mbali. Kushirikiana nao na kwa urahisi, na kubadilisha mawazo ya, vi na vi, bila vikwazo. Katika mazingira, mawasiliano mazuri huongeza ufanisi na kujenga timu imara Zaidi ya hayo uwezo huo ungeimarisha huruma na utu, kuelewa mtu mwingine kwa kufanya uwe mvumilivu na mwenye huruma zaidi.

Mimi napenda mfumo wa android zaidi. Sababu kubwa ni rahisi na uhuru wake. Android inaruhusu mtumiaji kubadilisha simu kulingana na anavyopenda. Kuanzisha mandhari, apps, hadi mipango ya ndani. Pia inapatikana kwenye simu ya bei tofauti. Hivyo watu wengi wanaeza kuipata kwa kirahisi. Kipengele hichi kinachokipenda ni urahisi wa kushare faili kutuma picha, video na au nyaraka ni rahisi sana bila vikwazo mingi. Pia Android ina apps nyingi ikiwemo ya elimu, kazi na burudani. Zaidi ya hayo Android inaendelea vizuri na huduma za Google kama Gmail, Google Drive na Google Map ambazo ni muhimu sana kwa matumizi yake ya kila siku. Kwa kifupi, napenda Android kwa sababu ni rahisi kutumia, inavyobadilika na inamfaa mtumiaji wa kawaida katika kitaalamu maalumu maalumu. Pia shuleni walimu wengi huweza kutumia android phones kwa sababu ni rahisi sana kutumia.

Uzoefu wa kazi ambayo nimekuja kujifunza zaidi ni kufanya kazi kwenye mazingira yanayohitaji ushirikiano na uwajibikaji mkubwa kupita uzoefu huo nilijifunza kuwa wazi na wanyatimu na ni muhimu sana niliona wazi kwamba hata ukiwa na ujuzi mzuri bila mawasiliano mazuri na kushirikiana kwa wengine kazi inaeza kuchelewa na isiwe bora unayotakiwa kujifunza kusikiliza mawazo na ya wenzangu na kutoa maoni kwa heshima kulinisaidia kukua kitaalumu Pia uzoefu huo ulinifunza usimamizi wa muda Kulikuwa na majukumu mengi yenye muda mfupi kukamilika hivyo nililazimika kupanga vipaumbele vya kufanya kazi kwa mpangilio Hili linajenga kuwa mtu makini kwenye midamu na anayejua kukamilisha kazi kwa wakati Zaidi ya hapo nilijifunza kukabiliana na changamoto na shinikizo Sio kila siku mambo ya huwenda kama ulivyo panga lakini uzoefu huo ulinifunza kuwa mtulivu kutafuta suluisho badala ya lawama na kujifunza kutokana na makosa Kwa jumla uzuefu huo wakazi ulinifunza wajibikaji mawasiliano bora na uwezo wa kujifunza kila siku mambo ambayo yamenisaidia sana katika safari yangu ya kazi.

Ili kupunguza matumizi ya plastiki kuna mambo kadhaa muhimu ninayofanya katika maisha ya kila sikum Kwanza natumia mifuko inayoweza kutumika tena badala ya mifuko ya plastiki ninayopenda dukani. Hii inanipunguza takataka nyingi ambazo mara nyingi uhisisha kwenye mazingira au maji. Pia hubeba chupa za maji ya kudumu ili kuepuka kununua chupa za plastiki mara nyingi. Pia pili ninajitahidi kuchagua bidhaa zenye mifungo rafiki kwa mazingira kama vile glasi karatasi na makopo yanayoweza kurejesha Ninapopata nafasi hununua kwa wingi ili kupunguza vifunganisho vingi vya plastiki. Tatu, Narejelezea plastiki pale zinapowezekana na kushirikiana katika usafi wa mazingira au kampeni za kuhamasisha hatua hatua ndogo kama kutotupa plastiki husaidia kulinda mazingira kwa ujumla Naamini kuwa mabadilisho madogo kia kila siku mchango mkubwa kupunguza matumizi ya plastiki ni jukumu la kila mtu moja wetu bila juhudi ya pamoja ya kulinda afya na mazingira ya vizazi vizavyo.

Nina mahusiano mazuri na wazee wangu yaliyo jengwa juu ya heshima mawasiliano na kuaminiana Kwanza tunajaribu kuwasiliana mara kwa mara kushirikiana mawazo kushauriana kuhusu maisha na kusaidiana pale inapo hitajika Hata kama kila mtu ana wajukumu yake tunategea muda wa kuzungumza na kukutana ili kudumisha ukaribu Pili kwa msaada wa kihisia tunajua kuwa kuna mtu wakutegemea wakati wa furaha na changamoto Hii huimarisha kuhusiana wetu na kujenga kama watu binafsi Pia tunaheshimu tofauti za mawazo na maumizi Sio lazima tukubaliane kila kitu lakini tunajifunza kusikiliza na kuelewana bila migogoro mikubwa ujumla mahusiano yangu na wazee wangu ni ya ukweli mshikamano na kuhimizana jambo linalo nipa nguvu na utulivu katika maisha ya kila siku.

Kuweka malengo ya kila mwezi kazini nafanya kwa mipango ili yawe wazi yanayo tekeleza na yanayo nipumzika Kwanza ni natathmini kazi za mwezi uliopita Naangalia kilicho fanikiwa changamoto zilizo tokea na maeneo ya nayo hitaji kuboresha Hii hunisaidia kuepuka kurudia makosa na kuboresha utendaji Pili nagawa malengo makuu ya kazi kwa malengo madogo ya kila wiki Badala ya kusema nitaboresha utendaji Naweka lengo maalumu kama kuwa kamilisha idadi fulani ya kazi au kufikiria kiwango fulani cha ubora Hii hunifanya malengo hionekani rahisi kufuatilia Tatu na hakikisha malengo yangu ni halisi na yanayo pimzika maalumu yanapo pimika yanatekeleza yenye umuhimu na yenye muda maalumu Pia uweka vipaumbele ili kazi muhimu zikamilike kwanza Mwisho, ufuatilia maendeleo yangu mara kwa mara Ia na kujirekebisha pale panapo hitajika Ikiwa kuna mabadiliko au changamoto mpya ubadilisha mikakati bila kupoteza lengo kuu kwa ujumla Naweka malengo ya kila mwezi kwa mipangilio ni dhamu na kujitathmini jambo linalo nisaidia kufanya kazi kwa ufanisi na kufika mbora toki.